Kwa upande wangu nafanya kazi vizuri zaidi asubuhi na mapema. Hasa kuanzia saa kumi na mbili hadi saa tatu asubuhi wakati huo akili yangu huwa iko tulivu sana hakuna kelele nyingi wala usumbufu. Na naweza kuzingatia kazi bila kuvurugwa. Asubuhi hunipa nafasi ya kupanga vizuri ya kazi yangu. Kuweka vipaombele na kuanza kuanza kazi nikiwa na nguvu mpya baada ya kupumzika usiku. Pia asubuhi napenda kwa sababu mwili wangu bado hujachoka macho bado yako makini na mawazo yanakuja kwa urahisi. Kazi zinazo hitaji kufikiri sana kama kupanga mambo, kutatua, matatizo au kufanya kazi yanayohitaji umakini mkubwa hunikaa vizuri zaidi wakati huu najihisi mwenye nidhamu zaidi na ninaweza kukamilisha kazi nyingi kwa muda mfupi bila kusukuma sana.

Hali ya hewa ninayoipenda zaidi ni ile ya baridi ya wastani. Siyo kali sana wala joto kupita kiasi. Napenda wakati ambapo kuna upepo mwanana, jua halichomi sana na anga ikowazi na mawingu mepesi. Hali kama hii hunifanya nijisikie huru, mtulivu na mwenye nguvu, ni kufanya shughuli mbalimbali bila kuchoka haraka. Baridi ya wastani hunisaidia pia kufikiri vizuri. Kwa sababu mwili haupotezi nguvu nyingi kupambana na joto kali. Naweza kufanya kazi kutembea au hata kukaa ndani nikifanya shughuli zangu. Bila kuhisi uvivu. Pia hali hii hunipa hamasa ya kuvaa vizuri kutoka nje na kufurahia mazingira bila usumbufu wowote. Sipendi sana joto kali kwa sababu hunifanya nichoke haraka, nipoteze umakini na wakati mwingine nahisi kukosa raha. Vile vile baridi kali sana pia siipende kwa sababu huleta kutojisikia vizuri na kuzuia shughuli za kila siku.

Kumbukumbu nzuri ninayoikumbuka sana kutoka utotoni ni wakati wa kucheza na marafiki zangu jioni baada ya kutoka shule tulikuwa tukimaliza kazi ya nyumbani haraka. Alafu tunakutana uwanjani au barabarani kucheza michezo kama mpira, kombolela, rede au kukimbizana bila kuchoka. Hakukua na simu wala mawazo mingi. Kilicho kuwepo ni furaha ya kuwa pamoja na kucheka kwa sauti. Na kumbuka vizuri jinsi tulivyokuwa huru kiakili, tulikua na doto nyingi, tukizungumza kuhusu, tunacho, taka, kuwa, tukikua. Mwingine wakisema watakuwa madaktari walimu au madereva. Wakati mwingine tulikaa chini ya mti, tukisimulia haditi ya kuchekesha, kila mmoja hadi machozi yana tutoka kwa kicheko hisia hizi ya urafiki wadhati ni urafiki wadhati na kutokuwa na wasiwasi bado huniguza hadi waleo. Kumbu kumbu hii ni ya dhamani sana kwangu kwa sababu ina nifanya ni kumbuke. Maisha yaliyokuwa rahisi na yenye furaha ya kweli. Haikuhitaji pesa nyingi au vitu vya dhamani ili kufurahi tulicho kihitaji ni urafiki muda na moyo wakucheka.

La sipendi sana kuvaa vipuli lakini pia sivipingi kabisa ninaamini kuwa vipuli ni swala la ladha binafsi na namna mtu anavyojiskia kuhusu mwonekano wake. Kuna watu wanaovaa vipuli na vinaongeza kujiamini mtindo na hata kueleza utu wao, jambo ambalo ni zuri kabisa. Mimi binafsi napendelea mwonekano wa kawaida na rahisi bila vitu vingi vya mapambo napenda kuvaa mavazi yanayonifanya nijiskie huru na mwenye raha bila kuhisi uzito au usumbufu kwa hiyo vipuli si sehemu ya kawaida ya mtindo wangu wa kuvaa. Hata hivyo ninaelewa kuwa kwa wengine vipuli vinawezakuwa sehemu muhimu ya utambulisho wao au mtindo wa maisha.